Eeh hapana mimi sipendi kuvaa vipuli eeh sijazoea hata si sijawai kuvaa vipuli na sipendi kuvaa vipuli na si hata huwa sinunui vipuli vyenyewe mimi huona kama kidogo huwa havinifuraishi kwa hivyo sipendi hata kidogo kuvaa vile vipuli.

Mimi sipendi kutembea msituni, sipendi kutembea msituni, kwa sababu niko na labda ule uoga wa wale wanyama wadogo wadogo wa msitu kama nyoka, mimi ninaogopa nyoka sana Kwa hivyo, napo tembea msituni fikra zangu nyingi huwa, kwamba ninaeza nikakutana na nyoka na ninaogopa nyoka sana, kwa hivyo, kutembea msituni, mimi sipendi hata kidogo.

Hapana sipendi kusikiliza radio. Radio kwa maoni yangu labda kwa wakati wa sasa radio imepitwa na wakati. Kwa hivyo mimi kusikiza radio ni vigumu sana unipate. Hata sina ni ngumu sana upate nikisikiza radio. Labda wakati ambapo labda niko kwenye basi na kuwe labda basi yenyewe imeekwa radio. Hii ndio labda naeza nikasikiza. Lakini kunipata mimi eti nimekiti chini nikisikiza radio. Hiyo ni vigumu sana. Na hata nisiwa sisikizi redia na sipendi kusikiliza redio.

Ningependa kupiga chombo cha muziki kwa sasa sijepata ule uwezo labda kupata ile chombo cha muziki ambayo ningependa kupiga ambayo ni piano mimi ningependelea sana kujifunza na kuwa gwiji wa kupiga piano lakini sijapata ile fursa kwa sasa Lakini labda kwa hapo kwa muda labda nitakapopata labda pesa hivi ama ni nitapopata njia ya kupata ile piano ningependelea sana kujua kupiga chombo hicho.

Ndiyo, mimi ninapenda hesabu sana. Mimi kutoka nikiwa mdogo hadi wakati huu nimekuwa gwiji katika mahesabu. Hata shuleni nilikuwa ninaenda mashindano ya hesabu. Kwa hivo ninapenda hesabu sana na ninazielewa pia hesabu sana. Mimi ni mtu ambaye ninapenda ile ule kule kufikiria ambayo huwa katika mahesabu. Kwa hivo, ninaapenda hesabu sana.

Study ambayo ni muhimu sana katika kazi yangu ni kule kuweza kuzungumza kuweza kuzungumza na kumshawishi mtu ama mteja, akaweze kununua kitu ni study ambayo ndiyo muhimu sana katika kazi yangu kwa sababu unaposhinda kuzungumza, unaposhinda kumshawishi mtu au taweza kuuza ile bidhaa ambayo unataka kumuuzia Kwa hivyo study ambayo ni muhimu sana katika kazi yangu ni ile study ya kuweza kuzungumza na ile study ya kuwa naushawishi.

Mziki ambao mimi huwa ninausikiliza mara mingi ni mziki aina ya pop. Mimi ya ninapenda kusikiza mziki aina ya pop sana kwa sababu ni nyimbo ambazo ni mzuri na nyimbo ainamingi na wale wasanii pia huimba vizuri kwa hivyo mziki ambao ninapenda sana ni mziki wa pop.

Wakati wa baridi kali, mimi mara mingi utapata kwamba labda nimevaa jaketi, nimevaa nguo nyingi, nguo ambazo ni nzito ili nisiweze kushikuwa na homa. Na pia labda utapata mara mingi ninakunywa kitu kimoto, labda chai moto ama maji moto, ama hata kahawa ili kuweza kupunguza ile baridi.

Mchezo ambao ninapenda kucheza sanasana ni michezo ya ubao, mchezo ya board games ndio michezo ambayo mimi ninapenda kucheza sana Lakini michezo ambayo labda inatumia nguvu michezo kama mchezo wa mpira wa mguu, mchezo kama mpira wa vikapu hizo mimi huwa siichezi sana. Michezo ambayo mimi huwa nacheza ni mchezo ya ya ubao, michezo kama chess, michezo kama mchezo wa kalbi, hiyo ndiyo mchezo ambayo mimi ninaapenda kucheza sana.

Wafanyikazi wapya wanapofika mimi huwakaribisha labda kwa kuwaonyesha zile sheria za kule, mambo ambayo anahitajika kuyafanya anapokuwa kule kazini mimi hujaribu sana kuwa na na urafiki nao na kujaribu kuwafunza ili pia kutukaweze kusaidiana katika kazi ile.

Malengo yangu kazini, mara mingi mimi kama ninaeza nikayaandika labda kwenye kitabu nikaandika yale malengo ambayo ningependa kuyafikia mwezi huo ama ninaposahau kuandika pia mimi huyakumbuka tu yaani. Ni mimi huyakumbuka na ninajiambia yaani yale malengo ambayo labda ningependa kuyafikia mwezi fullani ninahakikisha kwamba ninayajua na ninayafuatilia na kuhakikisha kwamba ninayafikia.

Neno siri, mimi huweka salama mara mingi labda mimi huwa ninatumia ile inaitwa Google password Manager. Ndiyo, ambayo mimi huwa ninatumia, mimi huweka nenosiri zangu kule na ili nikawe pia nisiweze nikazisahau, mimi huziweka kule. Na ndiyo na kuhakikisha kwamba ninabadilisha nenosiri yangu pia ya ile google mara mingi ili pia isije ikatapatikana na wale watu ambao huwa wanaiba vitu vya watu.

Wakati walikizo ili kujistawisha mimi maramingi uhakikisha kwamba ninajifunza vitu vipya Ninahakikisha ninajifunza vitu vipya Sio ile yani kupumzika tu Mimi unapumzika kidogo lakini pia ninajifunza vitu vipya Ninajifunza vitu vipya ili kuongeza pia ujuzi wangu katika mambo ambayo labda siyaelewi sana na kama ni mambo ambayo ninaelewa pia ninaongeza ujuzi kidogo.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini sana sana ni yale mafunzo ya umeneja mafunzo ya kuweza ku kuendesha biashara ambayo kama ni yangu labda kuendesha biashara yangu mwenye kwa sababu hiyo ndiyo lengo langu labda pale mbele ni lengo langu ni kuweza kuendesha biashara yangu mwenyewe kwa hivo mafunzo ambayo mimi ningependa kuya tafuta na kuyapata pale kazini ni mafunzo ambayo yataniwezesha kuendesha biashara yangu mimi mwenyewe.

Wazee wangu, nadhani sina mahusiano mabaya nao, sisi huwa tunaelewana vizuri, mimi mimi ni mtu mzuri na mimi hufanya mambo ambayo labda ninafuata mawaidha yao, mara mingi Kwa labda mawaidha ambayo labda ninaona yatanisaidia mimi huyafiuata na wakitaka kitu nitafanya tu kwa sababu ni wazee wangu kwa hivyo Usunye uhusiano wangu na wao ni uhusiano tu mzuri uhusiano mzuri na uhusiano usio na labda migogoro mingi.

Mimi ninapenda kuandika kuliko kuongea siipendi kuongea sana sana hata labda hata kwa simu hata kwa simu mara mingi mimi hafadhalisha kutumiwa labda barua pepe kuliko kupigiwa na mtu kwenye simu kwa hivyo sipendi kuongea mimi ninafadhalisha mazungumzo ya kuandika ama hata kama ni kufanya kitu mimi nafadhalisha kuandika kuliko kuongea.

Wakati wa jua kali, mara mingi mimi ni hutafuta labda mahali, nita sipendi kukaa mahali ambapo kuna hiyo jua, mimi hujaribu kukaa mahali ambapo kuna kivuli, na labda mara mingi utanipata nimekaa mahali ambapo jua inachoma sana. Na pia wakati wa jua ninapenda kunywa ama kula vitu vibaridi vitu vibaridi vibaridi, maji baridi na sana sana pia ninapenda kula ile ice cream Ninapenda sana wakati ambapo kuna jua.

Mwalimu ambaye ninakumbuka sana kutoka shuleni ni mwalimu wangu wa historia alikuwa naituwa Bwana Murathi, alikuwa mwalimu mzuri sana ni mwalimu ambaye masomo zake ama somo zake zilikuwa Somo ambazo zilikuwa zinafuraisha sana na halikuwa mcheshi na pia alipokuwa nafunza tulikuwa tunelewa sana Kwa hivyo ni mwalimu ambaye nilipenda masomo yake na alikuwa mwalimu mzuri Mwalimu ambaye likuwa raisi kuzungumza nae Ukiwa likuwa naswali, likuwa raisi kuenda kuzungumza nae na ni mwalimu ambaye nilipenda sana na ni mwalimu ambaye ninamkumbuka sana kutoka nikiwa shuleni.

Wakati ambapo ninataka kujifunza mambo mapya mara mingi mimi huenda kwenye mtandao. Sana sana mimi huwa ninatumia programu ya YouTube ndiyo ambayo mimi ninapenda kutumia. Wakati wowote ambao ninataka kujifunza mambo mapya ni rahisi kujifunza mambo mapya pale. Kwa sababu natafuta tu video ambayo inahusu jambo ambalo nataka kujifunza. Na ni rahisi kujua, ni rahisi na unaeza ukaona, unaeza ukarudia na inakuwa rahisi sana kujifunza mambo mapya kwa kutumia mtandao siku hizi.

Sipendi sana sana kusubiri kwenye mstari kwa sababu unaposubiri kwenye mstari mtu huhisi kwamba unachoka na hata mara mingi unahisi kwamba unatafuta ile njia rahisi ya kufanya utoke kwenye mstari huo. Kwa hivyo kusimama kwenye mstari huwa inachosha sana na inafanya mtu asikie kwamba ana haraka na kwanza wakati ya ambapo una haraka mtu husikia kwamba unachoka sana Kwa hivyo sipendi kusimama kwenye mstari sana Kwa sababu pia kusimama kule pia mtu anachoka na sipendi kusimama kwenye mstari.

Mimi ni napendelea kitanda kizuri, kitanda ambacho wakati ambapo unalala, unajihisi vizuri na hauisi kama mtu ambaye unafinywa-finywa mgongo. Kwa hivyo ni napendelea kitanda ambacho ni kizuri, sio kigumu, kitanda ambacho ukikalia, kina rukaruka, ni kitanda kizuri, kitanda ambacho unalala, usingizi mzito, usingizi wapono, usingizi mzuri sana, na unalala. Kwa hivyo mimi ni napendelea kitanda ambacho ni kizuri.

Ili kujitunza, mimi kuchua kwanza mimi huhakisha kwamba ninakula vyakula ambavyo ni viya afya, mimi sili vyakula ambavyo havina manufaa kwa mwili yangu, mimi huchunga sana zile vitu ambavyo mimi ninakula, vile vyakula ambavyo ninakula, mimi huchunga sana hua sili tu vitu ovyo ovyo. Na pia mimi huhakisha kwamba mara moja au nyingine nina piga tizi nina kikisha kwamba natembea nina kisha kwamba natembea kama nikupigatizi kidogo nakikisha kwamba nina pigatizi ili pia mwili usije ukalegea sana mwili uwe na nguvu.

Mazingira ya kazi huwa mazuri sana sana wakati ambapo wale watu ambao mnafanya kazi ama wale wafanya kazi wenzako hamuvurugani, ni watu ambao mnaelewana, ni watu ambao mnaweza kufanya kazi pamoja bila kuvurugana, bila mabishano mengi jambo hili hufanya mazingira ya kazi yakawa mazuri sana. Na pia mazingire ya kazi huwa mazuri wakati ambapo yale labda malipo au mishahara yanalipwa kwa wakati. Wakati ambapo wafanyakazi wamefurahia, wakati ambapo wafanya kazi wamelipwa mishahara yao na wamefurahia Mazingire ya kazi huwa mazuri kwa sababu kila mtu atafanya kazi yake akiwa na furaha.

Mimi huwa sivai miwani. Kwa kawaida miwani huwa inavaliwa na wale watu ambao labda wana shida yoyote ya macho ama labda kujikinga jua lakini mimi mwenye mimi huwa sivai miwani kwasababu sina shida yoyote labda ya macho macho yangu bado yako sambamba macho bado ya naona vizuri kwa hivyo bado sijapata hile haja ya kuvaa miwani.

Kwa sasa sina ndege yoyote wa kufugwa, sijafuga ndege yoyote nyumbani kwa sasa Lakini labda siku zijazo ningependelea sana kufuga labda kuku Kwa sababu kuku ni ndege mzuri wa kufugwa kwa sababu kuku atanipa mayai na wakati ambapo ninataka kula nyama, nitakula nyama ya kuku Kwa hivyo labda siku zijazo ningependelea kufuga kuku Lakini kwa sasa sina ndege yoyote ambaye nimemfuga nyumbani.

Tunda ambalo linanipendeza sana na nitunda ambalo ninapenda kulila ni tunda latufaha, nitufaha, mimi ninapenda latufaha sana. Nitunda ambalo nitunda tamu na hata madaktari wanasema nitunda nzuri kwa wanasema ukila tunda moja la tufaha kila siku hauta muona daktari. Kwa hivyo ni tunda ambalo ninalipenda sana, ninalipenda kulila hivyo na pia ninaeza nikalikula, likiwa kama juisi. Kwa hivyo ni napenda tunda la tufaha sana.

Ninapoanza kazi asubuhi kabla ya kuanza kazi jambo la kuanza ambalo mimi huwa nafanya ni kuomba kumshukuru mwenyezi mungu na kuombea pia siku hiyo ili basi kazi ikaeze kuwa kazi nzuri siku hiyo Baada ya hapo mimi huakisha kwamba mahali pangu pakufanyia kazi ni mahali safi Ninahakisha kwamba nimepaosha na ni mahali safi ili pia wateja wangu wanapo kuja pia wasije waka kuja mahali ambapo ni pachafu Mimi huakisha kwamba mahali ambapo ninafanya kazi ni mahali safi na baada ya hapo ninaanza kazi.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole, ingawa kwa sasa simu yangu kidogo imeharibika, mfumo huo umeharibika kwa hivyo nina shindwa kuutumia Lakini wakati ambapo simu yangu ni nzuri, mimi huwa ninatumia mfumo wa usalama wa vidole ni mfumo mzuri kwa sababu ni mfumo ambao huwa unasaidia kwa sababu vidole haviwezi vikafanana Kwa hivyo mfumo wa usalama wa vidole ni mfumo mzuri na wa ulinzi na ni mfumo ambao mimi huwa ninautumia sana.

Mimi ninapenda kupanda milima ikiwa labda ninapanda na marafiki zangu Ama ikiwa labda tunapanda tukiwa wengi na tunapanda tukiwa kikundi cha watukatha hiyo mara mingi ninapenda kupanda kama tuko watu akatha kusabu hapo huo inaleta furaha Kwa hivyo lakini pia kupanda milima kuna uchovu mwingi badahe Jio ni mtu isi kwamba umechoka sana Lakini ni jambu nzuri na ni jambu ambalo unapopanda mtu wanafurahia Kwa saa kwa hivyo mimi ninapenda kupanda milima.

Kutembea kwa migu, ninapenda, lakini pia inategemea na urefu wa hile njiya ambayo ninapitia. Kama ninjia ndefu sana, kidogo naeza ni kashindo kutembea kwa migu, lakini kama ni mahali ya mbapo, si oparefu, si mbali sana, ninapendelea kutembea kwa migu. Kusabu pia ninjia nzuri ya tizi na ninjia nzuri ya kufanyisha mwili wako, tizi na kuchangamisha mwili. Kwa hivyo, ninapendelea kutembea kwa miguu kama sio mahali ya mbapo ni mbali sana.

Vitu ambavyo mimi ninapenda kununua sana sana, ni vifaa vya kielektroniki. Mimi ninapenda kuwa na vifaa ambavyo ni vya kisasa vya kielektroniki. Vifa kama simu, mimi ninapenda kuwa na simu ambayo ni ya kisasa. Sipendi kuachwa nyuma kwa vifaa vya kielektroniki. Kwa hivo utapata kwamba, simu mimi nitakuwa na ile ya kisasa. Kama ni kompyuta nitakuwa na ile ya kisasa. Kwa hivyo sana sana vifaa vya kielektroniki mimi ninapenda sana kuvinunua.

Mahali pa ibada ambapo kwangu ni kanisani, mimi ni mkristo, mimi hua ninaenda tu mara moja kwa wiki, siku ya jumapili, ndiyo siku ambayo mimi huenda kuabudu na kumshukuru mwenyezi Mungu kwa hivyo. Mimi huenda tu mara moja kwa wiki Mimi hua siendi hizi ibada ambazo ni vya katikati ya wiki Mimi hua siviendi lakini siku ya jumapili lazima mimi niende kwenye ibada.

Vitabu ambavyo mimi ninapenda kusoma, sana sana ni vitabu ambavyo vina mawaidha, vitabu ambavyo vina kufundisha jinsi ya kuishi, vitabu ambavyo vina kufundisha jinsi ya kuishi na watu, eeh ndivyo vitabu ambavyo mimi ninapenda kuvisoma. Sababu ni vitabu ambavyo vimeandikwa na watu ambao labda wamesoma kidogo ama wamepitia vitu kadhaa Kwa hivyo ni vitabu ambavyo vinaweza vikakupa mwelekezo na ni vitabu ambavyo mimi ninapenda kuvisoma.

Kwa sasa mimi sivai saa. Kwa mudamrefu sijekuwa ni kiva saa ingawa kitambo kidogo nilipokuwa shuleni nilikuwa ninapenda kivaa saa kwa sababu pia nilipokuwa shuleni hatukuwa na simu kwa hivyo saa kidogo ilikuwa ya muhimu kwa ya kuangalia wakati lakini kwa sasa mudamrefu sijiekuwa ni kivaa saa ingawa mpango wangu labda ni siku zijazo ni tanunua saa. Labda kwa sababu kusikwizi kuna saa ambazo ni vya kisasa ambazo zinasaidia pia wakati mtu anataka kufanya tizi ziko na labda zina kuhesabia zile mtu anavyo tembea inahesabu kwa hivyo ninge Labda siku zijazo ni tanunua saa lakini kwa sasa sina saa.